Ninatuliza kwanza, ninasikiza upande wa pili. Ninajieleza kwa heshima, natafuta chanzo cha mgogoro halafu natafuta suluhisho na niko tayari kuomba msamaha kama nimekosea na pia kusamehe nikiona hali inazidi kuwa mbaya, nachagua kujiondoa kwa muda ili kuwepusha makubwa naamini mawasiliano mazuri, heshima na uvumilivu ndio hufungua kumaliza migogoro kwa amani, ndiyo.

Ndiyo, napenda michezo hasa kutazama kuliko kucheza. Napenda kutazama michezo kwa sababu inanipa burudani, kunifundisha kazi ya timu na kunifanya nipumzike baada ya shughuli za siku. Pia napenda kufuatilia mashindano makumbwa kwa sababu yana msisimiko na mshikamano. Kucheza pia napenda, lakini kwa muda kama ni kwa kujifurahisha tu.